Mchezo ambao sijawahi kuucheza, lakini nina hamu kubwa ya kujaribu ni mchezo wa bawling. Kila ninapousikia na kuuona kwenye filamu matangazo na hadithi za marafiki, nafsi yangu hujaa shauku ya siku moja kusimama kwenye uwanja huo na kufanya vile wachezaji wanavyofanya. Nikiwa na mpira mzito mkononi, nikitazama pini, zikiwa zimepangwa kwa mustari wa mbele yangu. Ingawa, sijai ingia hata mara moja kwenye ukumbi wa bowling, mawazo yangu tayari yameshajenga picha kamili ya uzoefu ninaotamani kuupata. Kwanza kabisa, kinachonivutia kuhusu bowling ni utulivu wake, ulio sheheni msisimko. Sio mchezo wa kukimbia ovyovyo wala kushindana kwa kelele. Bali ni mchezo unahitaji umakini, subira na mbinu. Nafikiria nikisimama kimya, nikivuta pumzi ndefu, nikitazama njia ndefu ya mbao iliongaa. Kisha hatua chache za kujiamini na huachia mpira uendelee mbele kwa mzunguko mzuri. Ndani ya sekunde chache pini zinaanguka kwa kishindo. Na sauti hiyo pekee inanipa furaha ya ushindi hata kama ni jaribio la kwanza tu. Pia bowling hunivutia kwa sababu ni mchezo wa watu wa rika zote. Sio lazima uwe na nguvu nyingi au kiasi kasi kubwa. Kinachohitajika zaidi ni mbinu za uthabiti. Hili hunifanya nijione niko mahali pazuri. Hasaa nikizingatia kwamba sipendi sana michezo yenye msukumo mkubwa ya mwili Bowling inanipa matumaini kwamba hata bila uzoefu wa awali. Ninaweza kujifunza pole pole, nikifanya makosa, nikirekebisha na hatimaye kuimarika. Kila mpira ninaorusha unakuwa somo jipya. Na kila pini inawaanguka, inanipa motisha wa kuendelea. Zaidi ya hilo, ninaona bowling kama mchezo wa kijamii unaoleta watu pamoja. Nafikiria siku moja, nitaenda kujaribu bowling nikiwa na marafiki. Ndugu zangu au watoto wangu, tukicheka, tukishindana kwa urafiki na kushangilia kila moja anapopata strike au spare. Hata pale mtu anapokosea kicheko na mzaha huendelea. Na hali hiyo hunifanya nione bowling kama zaidi ya mchezo. Ni njia ya kujenga ukaribu na kumbukumbu zuri katika dunia yenye pilka pilka nyingi na misukumo ya kila siku bowling inaonekana kama mapumziko mazuri ya akili. Sababu ingine iliongoza hamu yangu ni mwonekano wa mchezo wenyewe. Mpira wa bowling ni mzito na laini. Una mashimo maalum ya vidole vinavyoshikika vizuri. Kuna aina tofauti ya mpira, uzito tofauti na hata mitindo tofauti ya kurusha. Hii hufanya nijisikie kama niko kwenye safari ya kujitambua. Nitachagua mpira upi. Uzito gani unanifaa? Nitakua mtindo gani wa kurusha? Maswali haya yote hunifanya nitamani kujaribu kwa vitendo badala ya kubaki kwenye natharia. Kadiri, ninavyofikiria zaidi, ninagundua kuwa bowling imefundisha somo la maisha. Inanifundisha kuwa sio kila jaribio litafanikiwa, lakini kila jaribio lina thamani. Wakati mwingi, mpira unaweza kupotoka kidogo, pini zibaki chache zimesimama. Lakini hilo halimaanishi kushindwa kabisa. Badala yake ni nafasi ya kujifunza kurekebisha mkao au kubadili mbinu. Hilo ni somo linaloweza kutumika hata nje ya uwanja wa bowling katika kazi, mahusiano na malengo binafsi. Ninaona siku moja nikiingia kwenye ukumbi wa bowling kama mara ya kwanza, harufu ya kipekee ya eneo hilo, sauti ya mpira ikivurugika, pini zikigongana na muziki wa taratibu ukicheza nyuma. Nitaanza kwa hofu kidogo, nikiangalia wengine wakicheza kwa ustadi, lakini taratibu nitapata ujasiri.

Mimi hupenda kusoma maoni mutandaoni, na tabia hii imekua semu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kila ninapopata muda wa ziayada, iwe ni asubui kabla ya kwanza shuguli au jioni baada ya kazi, maranyingi hujikuta naviinjari mutandaoni wa kijami, tovuti za habari au majukua ya mijadala nikisoma kile watu wengine wanafikiria kuandika. Maoni haya hunipa dirisha ya kuingilia duniani kupitia macho ya wengine. Na hunifanya nijifunze mengi, bila hata kusafiri au kukutana nao ana kwa ana. Kinachonivutia zaidi katika kusoma maoni mtandaoni, nitofauti wa fikra. Kwenye mada moja, unaweza kukuta maoni yanaopingana kabisa. Kila moja likiwa na hoja zake. Wapo wanaunga mkono, wapo wanaopinga, wapo wanaochanganya hekima na utani. Hali hii ufundisha kuwa hakuna wazo moja tu liliro sahihi kwa kila mtu. Kila mtu ana historia yake, uzoefu wake na mtazamo watu wa maisha. Na yote hayo, hujitokeza wazi katika maoni wanawoandika. Kusoma maoni haya husaidia kupanua fikira zangu na kunifanya niwe mtu anaevumilia tofauti za watu wengine. Pia maoni mtandaoni hunisaidia kufanya maumuzi bora. Kabla ya kununuwa bithaa, kujaribu huduma fulani, au hata kutembelea mahali fulani, mara nyingi napenda kwanza kusoma maoni ya watu waliowahi kupata uzoefu huo. Maoni hayo hunipa picha halisi zaidi kuliko matangazo mazuri yanaolenga kunifutia. Kupitia simulizi za wengine naweza kujua faida, hasara na moja mambo ya kuzingatia. Hivyo basi, kusoma maoni unisaidia kuokoa muda pesa na wakati mwingine hata kwepuka majuto. Hata hivyo, kusoma maoni mutandaoni siyo kila wakati kuna leta furaha. Kuna watu wengine, ama kuna nyakati zingine nakutana na maoni yenye chuki, matusi na kijeli zisizo za msingi. Maoni ya aina hii hunifanya nitafakari sana juu ya mienendo ya binadamu, kuonyesha jinsi baadhi ya watu, wanaweweza kujificha nyuma ya skrini na kuandika maneno makali ambayo huenda wasingeyasema uso kwa uso. Ingawa maoni kama haya yanaweza kukera yamenifundisha umuhimu wanidhamu ya nafsi na kuchuja kile ninachokisoma. Kila neno mtandaoni linafaa kupewa uzito flani. Kwa upande mwingine, kuna maoni yanao nigusa moyo na kunipa matumaini. Watu wanaoshiriki ya hadidi zao za maisha, changamoto walizopitia na jinzi walivyoshinda vikuazo, hunipa motisha kubwa. Wakati mwingine, maoni machache tu ya naweza kunibadilisha, kunibadilisha siku nzima, yakifanya nione maisha kwa mutazano motofauti zaidi. Maoni ya busara yenye heshma na yenye lengo la kusaidia kuonyesha kukua bado kuna wema na hekima nyingi mtandaoni. Hunifaa wazaidi. Tabia yangu ya kusoma maoni pia imensaidia kujifunza sana. Kupitia mijadala ya kielimu, kitaaluma, hata kijamii nimejifunza maneno mapia, mitazamomi pia njia tofautiza kufikiri. Wakati muingine maoni ya mtu moja anaweza kunifanya nitafute tarifa zaidi kusoma vitabu au kufanya utafiti mdogo ili kuelewa mada fulani kwa kina. Hivyo maoni mtandaoni yamekua kama darasa lisilo na mipaka ambapo kila mtu ni mualimu na mwanafunzi kwa wakati mmoja. Zaidi ya yote, kusoma maoni mtandaoni kumeimarisha uwezekano wangu wa kuchambua tarifa. Siku hizi, siyamini kila kitu ninachokisoma moja kwa moja. Nimejifunza kuuliza swali, kuangalia vianzo na kutofautisha kati ya ukweli na maoni binafsi na upotoshaji. Ujuzi huu umekua muhimu sana katika zama hizi za tarifa nyingi ambapo sikila kinachohonekana mtandawoni ni chakweli ama chenye nia njema. Kwa ujumla, mimi hupenda kusoma maoni mtandawoni kwa sababu hunifanya nijisikie sihemu ya dunia pana. Hunipanafsi ya kusikiliza sauti za watu.

Shughuli zangu za wikendi wakati mwingi zinahusu kujipumzisha, kujipanga upya na kufanya mambo yanayo nipafuraha kwa ndani. Baada wiki ndefu ya kazi na majukumu mbali mbali, wikendi huwa kama zawadi maalum kwangu. Muda wa kujiondoa kwenye pilka pilka za kila siku na kuangalia upya mahitaji ya mwili na akili yangu. Si lazima iwe wikendi ya anasa au safari ndefu, maranyingi ni mambo madogo lakini yenye maana kubwa. Asubuhi za wikendi hupendeza sana. Huwa si haraka ya kuamka mapema kama siku za kazi. Hivyo hujipa muda wa kulala vya kutosha. Ninapoamka mara nyingi huanza siku kwa utulivu. Nikitafakari mipango ya siku nzima huku nikifurahia hewa safi ya asubuhi. Wakati mwingine hukaa kimyia nikisikiza sauti za mazingira na nikitumia muda kidogo kusoma au kuangalia taarifa mtandaoni. Mwanzo huu utulivu hunipanguvu ya kuanza siku bila msongo wa mawazo. Sehemu kubwa ya wikendi yangu huhusisha shughuli za nyumbani. Napenda kupanga kusafisha mazingira. Sababu na amini mazingira huleta amani ya moyo, huwa nafua napanga vitu na wakati mwingine, hufanya usafi mkubwa ambao siku za kazi sipati nafasi ya kufanya ingawa hizi kazi zinaweza kuonekana kuwa kawaida kwangu ni njia tu ya kutuliza mawazo na kujisikia nimeridhika baada ya kumaliza. Weekendi pia ni wakati mzuri wakujihusisha na mambo ninayoyapenda binafsi. Maranyingi napata muda wa kusoma vitabu, hasa vile vinahusiana na kilimo biashara au simulizi za maisha. Kusoma hunisaidia kuongeza maarifa na kunipa mtazamo mpya juu ya maisha, wakati mwingine hubadilisha na kutazama vipindi vya filamu mtandaoni. Nikichagua maudhui yanayoniburudisha lakini pia kunifunza jambo jipya. Pia shughuli za wikendi haziwezi kukosa kipengele cha jamii. Nikipata nafasi napenda kuwasiliana na marafiki zangu au ndugu zangu au watoto wangu. Ama kwa mazungumzo ya ana kwa ana au hata kwa simu. Tunapokutana maranyingi, huzungumza kuhusu maisha, changamoto, mipango ya baadae. Mazungumza haya hunipafaraja na hunikumbusha umuhimu wa mahusiano katika maisha ya binadamu. Wakati mwingine kukaa tu na watu ninaowapenda hunipanguvu zaidi kuliko mapumziko yoyote. Kwa upande mwingine kuna wikendi ambazo huzitumia kufanya kazi ndogo ndogo za kujiongezea kipato na kujifunza ujuzi mpya. Naweza kutumia muda wakuvinjari mtandaoni. Nikitafuta maarifa mapyia kusoma makala au kujifunza mbinu fulani zinazoweza kunisaidia katika kazi au maisha ya badaye. Hii hunifanya nijisikie kuwa wikendi yangu haijapotea bure bali imechangia ukuwaji wangu binafsi. Jioni za weekendi huwa na utulivu zaidi. Baada ya siku nzima ya shughuli, napenda kujituliza nikitafakari nilichofanya na kujiandaa kisaikolojia kwa wiki ijayo. Wakati mwingine, hukaa nje ni kifurahia upepo wa jioni, au ni kitumia muda wa kuandika mawazo yangu. Utulivu huu hunisaidia kuingia wiki mpya, nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya. Kwa jumla, shughuli zangu za wikendi, wakati mwingi zinahusu kusawazisha maisha, ni muda wakupumzika, kujifunza na kuimarisha mahusiano. Na kujijali mwenyewe, ingawa si kila wikendi huwa sawa zote kwa pamoja hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea mbele kwa matumaini na ari mpya maishani mwangu.

Licha ya madhara yake kwa tumbo langu, mimi hupenda kunywa maziwa. Ni upendo ulianza nikiwa mdogo, uliojengeka polepole kama kumbukumbu tamu isiofutika kirahisi. Kila ninapofungua chupa ya maziwa au kumimina kikombe, kunijia hisi ya faraja na utulivu. Kana kwamba, nimekaribishwa tena nyumbani baada ya safari ndefu. Harufu yake laini na rangi yake nyeupe, hunikumbusha asubuhi za utotoni. Wakati dunia ilikuwa rahisi na furaha ilikuwa katika vitu vidogo vidogo. Ni kweli kwamba tumbo langu halipokei maziwa kwa mikono miwili. Mara nyingi baada ya kuyanywa huanza kunikumbusha kwa sauti za ajabu na hisia za kujaa au maumivu madogo madogo. Wakati mwingine hunifanya nijute nikiapa moyoni kuwa nitajizuia mara nyingine. Lakini ajabu ni kwamba kiapo hicho hudumu kwa muda mfupi tu. Pindi ninapoona tena glasi ya maziwa au kikombe cha chai kilichchanganywa na maziwa, moyo wangu hurudi pale pale katika mapenzi yake ya awali kunywa maziwa. Maziwa kwangu si kinywaji tu ni ishara ya ukaribu na utulivu. Ninapokuwa na mawazo mengi au nikiwa nimechoka maziwa unipa hisia ya kupumzika. Hata kama najua madhara yake bado nayachagua kwa sababu hunipa raha ya muda mfupi. Inanuenisaidia kusahao shinikizo za maisha Wakati mwingine hujiuliza je furaha hio ni kosa Au nisehemu ya udhaifu wa kibinaadam. Kupenda kitu kinacho tuumiza kidogo lakini kinatufanya tujisikie hai. Katika maisha ya kila siku nimejifunza mbinu za kupunguza madhara. Sinywi maziwa kwa pupa. Nanywa kidogo kidogo. Wakati mwingine nayachanganya kwa vyakula vingine au kuchagua maziwa yaliopunguzwa mafuta niki jifariji kwamba labda yatakua mepesi kwa tumbo langu na si kila mara hufaulu. Juhudi hizo hunipa matumaini na ujasiri wakuendelea kuyapenda bila kujilaumu sana. Kuna sikumu ambazo najikuta nikicheka mwenye. Baada ya kunywa maziwa na tumbo kuanza kuleta malalamiko yake hujikumbusha kuwa nilijua yatatokea, na kama mazungumzo ya kimya kati yangu na mwili wangu, mimi nikisema najua samahani. Na yeye akijibu nitakusamehe, lakini kumbuka mara nyingine. Kuhu ni uhusiano wakipekee uliojaa maelewano na mafunzo ya uvumilivu. Maziwa, pia yamenifundisha somo muhimu katika maisha. Si kila kitu tunachopenda hutufaa kamili. Lakini halimaanishi tukikataye kitu hicho kabisa. Wakati mwingine tunachagua kwa busara, kiasi, tukikubali athari zake na kujifunza kuishi nazo. Katika chagua hilo, kuna uhuru na uhalisia. Mimi si mkamilifu na mapenzi yangu kwa maziwa ni ushahidi wa hilo. Wakati wa baridi kikombe cha maziwa ya moto hunipa joto linalopenya hadi moyoni. Wakati wa joto maziwa baridi huniburudisha na kunifanya nijisikie mchangamfu katika nyakati zote. Hunikumbusha kuwa furaha inaweza kupatikana hata katika mambo yanayo tuletea changamoto. Huenda tumbo langu likalalamikia lakini moyo wangu huendelea kuyapokea kwa shukran. Mwisho wa yote mapenzi yangu kwa maziwa ni hadithi ya kukubali nafsi yangu. Nikukubali kuwa ninaudhaifu. Lakini pia inavyanzo vya furaha vinavyonipa nguvu. Licha ya madhara yake kwa tumbo langu mimi hupenda kunywa maziwa. Kwa sawabu katika kila tone lake napata kumbukumbu, faraja, tabasamu dogo linalonisaidia kuendelea na safari ya maisha.